Kira siku utumia usafiri ambao unanisidia kufika sehemu zangu kwa urahisi na kwa wakati. Mara nyingi natumia daradara kwa sababu ni rahisi kupatikana na gharama yake ni ya kawaida. Wakati mwingine nikitaka kuarakisha au kuepuka msongomano natumia bodaboda hasa kwa safari fupi.

Firamu ninaipenda zaidi ni ile ambayo hunifanya kufikilia kwa kina na pia kunikuburudisha. Ninathamini firamu zenye, hadithi nzuri zinazogusa hisia na kuwacha watazamaji na ya ujumbe mzito wa kutafakari. Napenda firamu enye uigizaji bora, mziki unaoendana na hisia za matukio na picha nzuri zinazofanya handithi kuonekana ha.

Ndiyo, najiona kama mtu mbunifu kwasababu napenda kutafuta njia mpya la kufanya mambo na kufikiria na kufikiri nje ya mipaka kawaida. Mara nyingi naji, ninakuja na mawazo mapya iwe kazini, nyumbani au kwenye miradi midogo midogo ninafurahia. Ubunifu kwangu si kutuhusu, si tu kuhusu sanaa bali jinsi ya kutatua matatizo kwa njia ya kipekee.